Vyenye nashambulia mabadiliko kazini nataka mimi mwenyewe naichukulia kwa uzuri sitaki ya najaribu kubadilika nayo hata kama mimi mwenyewe siyapendi lakini inabidi nibadilike nayo kama inafaidisha mwenye kazi na mwenye ameniajiri sina shida yoyote so mabadiliko mimi nachukua sawasawa na naiweka vizuri.

Napenda sana kula ugali, mimi si mtu wa wali, napenda ugali. Ugali naskia nimeshiba, ugali ni kitu yenye nimependa kutoka zamani nikiwa mtoto. Ugali unakula na vitu kadhaa, unaeza kula ugali ya samaki, ugali kwa samaki sorry, unaeza kula ugali kwa samaki, ugali kwa mboga, ugali kwa mkude, ugali ndio unapenda sana zaidi kwa hivyo.

Ndiyo nishirikiane na timu, lazima nikae kama wao, ndiyo nikuwe kwa hiyo kwa hiyo timu yao, so lazima nikae kama wao, lazima tuelewane, lazima nikuwe mtu mwenye anasikizana na watu wengine, lazima nikuwe mtu mvumilivu, mtu mwenye anaheshimu watu wengine kwenye timu, na ndiyo tuweze kusaidiana kimawazo.